Sherehe ninayoipenda zaidi ni sherehe za familia au marafiki, na napenda zile zenye vibe poa. Muziki mzuri na watu wako free kucheka na kusherehekea pamoja. Si lazima iwe big event. Bora tu iwe na good company na memories poa.

Napendelea baridi kuliko joto kwa sababu baridi inanifanya nijisikie comfortable na focused, na ni rahisi kuongeza nguo kuliko kukaa na jua kali. Joto mara nyingi huchosha sana. So, baridi iko poa zaidi kwangu.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo kama kusaidiana na watu wakaribu, kushiriki shuguli za kijamii na kutoa msaada pale ninaweza. Wakati mwingine ni kushare info muhimu ama kusaidia tu mwenye anahitaji. Hata mchango mdogo unaweza change vitu kwa jamii.